Najua mchezo moja inaitwa table tennis. Table tenisi ni mchezo wa kuigiza mukiwa wengi. Munafulahi sana mukifanya iyo mchezo. Inatuma kila mtu awe na fulaha tere. Iyo mchezo munacheza mukiwa wengi.

Napenda kusoma habari mutadaoni, tumeenderea na teknolojia sana, siku hizi magazeti zimepitwa na wakati, sahii ni kuchukua simu yako, unasoma, unaangalia, ni nini inaendelea kwa magazi.